Study muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri. Mawasiliano hunisaidia kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kusikiliza wengine na kufanya kazi kwa ushirikiano mzuri. Kupitia mawasiliano, naeza kuelewa maelekezo ya kazi, kuuliza maswali pale napohitaji, ufafanuzi na kuepuka makosa yasiwe ya lazima. Pia, nidhamu na uwajibikaji ni stadi muhimu sana kwa kazi yangu. Kuhakikisha nafika kwa kazini kwa wakati natekeleza majukumu yangu kwa umakini na kuwajibika kwa matukio ya kazi yangu kunanisaidia kujenga imani kwa waajiri na wenzangu bila nidhamu, hata ujuzi mzuri hauwezi kuleta matokea chanya kwa ujumla, study ya za mawasilano, nidhamu na uwezo wa kufanya kazi na wengine ni msingi wa mafanikio katika kazi yangu ya kila siku.